Mara nyingi mi hutumia whatsapp kuwasiliana na familia yangu na marafiki pia napenda kutumia instagram kuangalia video za marafiki pia na hizo vloggers pia unaeza ingia youtube pia ni muhimu kwa sababu ama unaeza relax uangalie video tu za kutuliza tu akili tu moja mbele pia naingianga tu gmail kuangalia kwa barua zangu moja kwa kazi hivi nimetumiwa pia.

Kazini napenda kufanya kazi ambazo zinanifanya, nijifunze mambo mapya na kunisaidia kuboresha ujuzi wangu. Napenda kushirikiana, mawazoni pia, napenda kazi zinazohitaji, utaratibu na mpangilio. Ninafaa kufanya kazi na wenzangu, hunisaidia.

Ndio napenda sana kulima kweli kule bustani huwa inafanya msee asikie ametulia ni aina ya burudani pia kwangu penda pia kupanda mboga na maua kisha kuyaangalia tu venye inakuwa hadi bigi alafu pia wenye ni wazuri pia inaleta furaha pia unajua pia unaanza kusikia umetulia.

Me venye napenda kusherekea tu ni kukaa pekee yangu kwa nyumba ama watu kidogo na kukula pengine marafiki ama familia mmoja la wonga nimesherehe ya mwisho ilikuwa september na kutulikula na tukanywa tu juice na tukatulia na zawadi tu zawadi yoyote ikso sawa.

Kazi ni mimi hufanya kazi yangu vizuri Kwanza wanapanga muda wangu vizuri ilikuwa kuhakikisha inafanya kila jambu kwa wakati Kwanza wanapenda upanga kazi yangu muhimu za siku na kuzipa kipau mbele alafu hizo zingine naweka nafanya baadae Pia huwa napanga mapumziko madogo ilikujipa nafasi ya kupumziko.

Programu natumia sanasana ni Twitter kwa twitter X kwa sababu hapo ndo unapatana unaweza ongea na watu wengi kwa muda mrefu na watu usiojua na sio lazima mjuane majina ama nini na pia inakuanga na manews ambazo na zinazoongezea mtu upaumbele.

Napenda kujifunza historia sana Hata nikiwa shule nilikuwa mwanafunzi bora sana kwa historia Kuna swali la historia sikuwa napenda hadi tukiwa darasani mi ndio historia ilikuwa mzuri kwangu na pia naeza penda pia kufunza wengine na pia kujua sana kuhusu historia.

Sijai kusafiri na ndege ama hata kukaribia hata airport eh mimi naezapenda sana pia kusafiri na ndege kwa sababu ni reliable pia ni haraka na pia huwa inafuraisha pia na pia ya kuenda nchi zingine pia kukutumia ndege pia inakaa kuwa furaha nzuri.

Kusema ukweli napenda zote, kwa sababu kwa kusoma na kwa kuandika. Zote napata kuwa naeza elewa kitu ambacho nasoma kwa sababu ukiandika chini Ndio utakumbuka haraka kuliko kusoma pekee. Pia kusoma ni raha kwa sababu ina kufungua akili sana.

Mimi nafanya mazoezi jioni sana sana hiyo kwa sababu ndo masaa huwa napata nikitoka kazini Napitia hapo sakumi na moja naenda hivo kwa uwanja kwanza tunacheza kandanda mimi na wenzangu Kwa sababu huwina furaisha Pia tukimaliza pia kuna masiku wa aubuhi unaweenda ukimbie maramoja maramoja.

Naweza nza kusema kupiga chombo cha muziki, ni njia kujieleza na kuunda vibe nzuri, kila chombo kina sauti yake ya kipekee, na mimi penda kuchanganya sana sana, na yenye huwa napenda kupiga ni ngoma, kwa sababu ndiyo nime funzwa na ndio ndio nacheza pia shule.

Jioni mimi hupendelea kula chakula kilicho kizito Lakini chenye lishe bora sana sana napenda kula ugali kwa mboga au samaki au kuku Pia napenda mara kwa mara kujumuisha ''salad'' na matunda kwa lishe kamili Lakini cha muhimu ni chakula kinachonipa nguvu bila kunisabisha mzigo kubwa kabla ya kulala.

Mwalimu naye namkumbuka ni mwalimu walikuwa anaitwa wa uchai Alikuwa mwalimu wangu wa agriculture na bado yeye ndo alikuwa mwalimu wangu wa darasa na alikuwa mwalimu wa mbaya, alikuwa kichwa mbaya, siwezi sema uongo lakini alifunza maneno mingi kama kukua mtulivu, wache kuwa na kiburi mingi Pia kupenda kuti walio wakubwa wako.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu huwa inanipatia amani na nafasi ya kuondoa mawazo sana sana ya kila siku Pia ni fursa ya kufurahisha mandhari ya asili kuangalia wanyama na mimea lakini napenda venye huwa inafanya naskia akili ikiwa imefunguka umetulia na kila kitu.

Huwa nafanya mazoezi ya mwili mara mbili kwa siku ikienda sana Kwa sababu tuna mazoezi za timu na ni lazima uje Kwa sababu tunashiriki kwa michezo ambayo inahitaji mazoezi ya kila siku ndio mwili yako iweze kuwezana na mahitaji ya uwanja ambayo itakuja kutokea hapo mbele.

Habari za mtandaoni nazisomea kupitia tovuti za habari mitandao ya kijamii na pia kupitia programu za simu. Vianzo hivi hunisaidia kupata tarifa kwa haraka na kufuatilia kinachoendelea nchini na duniani kote ili uweze kuwa pamoja na watu wengine.

Mimi huwa nalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia maneno siri imara kuepuka kutoshiriki taarifa binafsi ovyo sana sana watu wengi hufanya hivyo na kwa kuhakikisha akaunti zangu zina ulinzi wa zaidi kama uthibitisho wa hatua ya pili Pia huwa makini na tovuti au viungo ninavyobofya kwa mtandao.

Ndiyo mi huwa napenda kukimbia sana sana sana asubuhi Kwa sababu hunisaidia kuboresha afya yangu napunguza msongo wa mawazo sana na kunifanya nijisikie mwenye nguvu zaidi na pia inanisaidia kuvunja rekodi zingine zangu za kibinafsi.

Mi hata si siku moja mi naeza enda hadi wiki ikiwezekana ama wiki mbili. Lakini pia kuishi siku moja pia teknolojia ingawa sii rahisi, husaidia mtu kupumzisha akili, kuzingatia mambo muhimu, na kufurahia muda halisi na watu wanao wazunguka. Huwa inasaidia mtu pia kupunguza mawazo mingi na ile presha inatokana na social media.

Napenda mkate wa ngano, sana sana, mweupe au shingo nene, sababu ni laini. Mwakabileno na ina nyingi ya chakula, na hunipa nguvu ya kuendelesha shughuli zangu za siku, na kwa sababu huwa ndo na kunyuwa kama kiamsha kinywa pamoja na chai.

Kuhusiana na muda wa mwisho, mimi hupanga kazi zangu, mapema, kadri inavyowezekana kwanza naendeleanga kufanya kazi zenye kipaumbele, kikubwa na kuzingatia muda unoahitajika kumaliza kila kipengele ninacho kifanya Pia mimi hupenda kupanga kumbuka na biashara vya muda.

Mi ninavyokabiliana na shinda kazini kwanza mi huzingatia sababu ni gani na kujaribu kuelewa kila pande Kisha mi napanga suluhisho kwa utaratibu Nikihakikisha kila hatuwa inachukuliwa kwa uangalifu venye kumeenda mi napenda kushirikina na wenzangu pale inapoitajika ili kupata suluhisho bora kwa kinacho tokea.

Eeh mi hupenda kununua vitu kwa simu kwa sababu ni rahisi na huna haja ya kutoka nyumbani mara nyingi hufanyia manunuzi kwenye app za biashara kama ya Carrefour kulingana na bei na kusoma maoni ya wateja kabla ya kufanya uamuzi Hili linanisaidia kuokoa muda na uhakisha napata bidhaa dhabiti bora kwa bei nzuri.

Kumbukumbu ni ninayo ilifanyika juzi. Ambayo Nilikuwa kwa matatu na ajali ndogo tu ikafanyika bara-bara. Lakini ingawa sikupata jeraha kubwa hofu na mshangao nilipata hio siku. Nilikubali mauzuri mwangu kwa muda mrefu hadi sahii. Bado nafikiria ile tendo ilo, kwa umakini zaidi.

Mimi timu ninayoipenda ni Manchester United Nilikuwa na kushiriki kwa timu hilo kutoka nikuwa miaka kumi kumi na moja hapo hee na game ilinibamba ni ya 2008 hapo Ronaldo akifunga mabao ilikuwa UEFA finali na huwa nahisi vizuri wakifunga mchezaji anayenifurahisha hapo ni Bruno.

Ninapowakaribisha kazini ni kama amekuja siku ya kwanza Mimi hufanya kwanjia kuweleza kusu mazingira venye kuko na kazi Kuleza majukumu yao Nakuonyosha namna ya kushurikiana na wenza wao kupiewa makini kuwapa motisha na kuakaribisha kuwakikisha wanajisikia sehemu yatimu sehemu ambaye wanaezafanya kazi kwa roho moja.

Mi napenda zote, napenda kutazama na bado napenda kucheza lakini kwa sana napenda kucheza kwa sababu ndio inaniweka kwenye mbio na kunifanya nikuwe na mwili mzuri kuwatch pia huwa inabamba kama mko na watu wengi, kwa sababu hapo ndio watu watakuwa wengi ili mjuane na pia kuna ile vibe hukuwa hapo huwa inabamba.

Ndiyo, mi naeza kuvaa saa au kwa kweli, naeza kuelewa bora muda na kufanya hesabu za muda. Kwa mfano, naeza kusema ni saa ngapi au nihesabu muda, uliopita, uliobaki. Pia inasadia msee kupanga ratiba yake. Mmpaka kama huna simu karibu, au uko mahali simu iezii pata net, ama nini, uneza tumia saa.

Muziki naopenda kusikiliza ni sana sana muziki tu yoyote tu inabamba masikio kutoka kwa bongo, twende kwa hiphop Uje hata kwa wakadinali lakini wimbo za kenya sana sana ndio napenda kusikia Kwa sababu napenda kusupport wasanii wetu na wako na talent fiti pia ya kusikia.

Kinywaji nishapenda kukunywa asubuhi ni uji napenda kuamkia uji na maandazi hivi ama uji na kasava Kwasababu huwa inakaa kwa mwili na inashikilia mwili mpaka kitu saa nne saa tano ambapo utakunywa chai baadaye lakini pia inaniongezea nguvu kwa mwili na kufanya niwe sawa kwa kitu ninachofanya.

Pale kazini vitu za dijiti tunazopenda kutumia ama zana za dijiti sana ni zile zinazosaidia kuongezo ufanisi kazini kwa mfano unapenda kutumia baru pepe na kalenda ya kidijiti kupanga ratiba na mawasiliano pia tumia programu za ushirikiano kama google docs hivi.

Mimi napenda kuvaa nguo ambazo zinanifanya nisikie fiti na niko huru Sipendi nguo zimenifinya kusema ukweli na mara nyingi napenda nguo rahisi na nguo tu za kawaida tu nguo zinafaa tu kwa hali na kazi pia za kawaida nje ya kazi na yenye inafanya tu nafeel niko tu sawa na kuwa decent.

Tukianza chumbani changu ni kidogo tu cha kunitosha mimi ina rangi ya samawati hapa, kitanda yangu Imemedi tu hapa kwa kona na ukiwa hapa kwa dirisha, ukiangalia inje unaeza ona barabara na kitu unachokipenda kwa hili chumba changu ni kitanda changu.

Ndiyo napenda kucheza ngoma sana sababu nimekuwa nikicheza ngoma tangu utotoni nilivyofunzwa na babu yangu na nimelelewa nikicheza ngoma tu ile ya kujibamba tu kama leisure time ee ndo inafanya mtu anasikia vizuri kwa kutengeneze hizo beats inafanya tu unakuwa calm na roho yako inatulia.

Eeh nimewai nunua tiketi za tukio hasa kwa ajili ya michezo sana sana tamasha ee na napenda kuhakikisha nafanya hivyo mapema ili nieze kupata kwa sababu watu wengi pia hutaka kuingia kwa mtandao na kuzipata na pia hupata kupata mapema ndio nianze kupanga ratiba yangu ya hio siku.

Kwa saa hii nikiangalia mti hivi, nikiangalia nje yaani saa hii naona mti na ni mti refu hapa ya kijani kibichi na napendanga nikiangalia mchana kwa sababu kuna venye huwa inakaa fiti na Kinachobadilika na kutokana na msibu pengine mvua hivi ama jua kali inaeza haribu.